Baadhi ya vitu ambayo nafanya, kulinda mazingira ni ya kwaza kuhamasisha watu. Kuelezea umuhimu wa kulinda mazingira, kupunguza taka au kutumia nishati safi. Tayari hiyo ni mchango. Ya pili ni kutoa taarifa sahihi. Watu wakijua madhara ya uchafuzi au mabadiliko ya tabia nchi huwa rahisi kubadilika. La tatu, husaidia mawazo mbadala. Kama njia ya kurecycle, kilimo rafiki kwa mazingira au biashara zinazoharibu mazingira. La nne, kupunguza matumizi ya karatasi kwa kusaidia watu kufanya mambo kidijitali, barua, kazi au mawasiliano. Mimi nachangia kwa maarifa na ushawishi kwa hili watu waweze kujua kuhusu hali ya kulinda mazingira.

Napenda sana kukaa pamoja, kuongea, kucheka, hata bila kufanya jambo kubwa. Hapo ndipo ukaribu na ukweli ulipo. Pia napenda tukule pamoja chakula cha nyumbani kina ladha tofauti ukiwa na watu wako. Pia kusikiliza na kusaidiana. Kujua kila mtu anaendelea aje, nani ana shida, nani ana furaha. Pia kutoka kidogo, matembezi kwenda kijijini au hata kukaa nje jioni. Kusherehekea vitu vidogo. Si lazima iwe birthday kubwa hata mafanikio madogo ya yetu inategemea maybe kama kuna mtu amefaulu kazini, amepata ile promotion katika kazi, tunakutana, ama amebadilisha kazi. Tunakutana na tunasherehekea pamoja kama familia. Familia ni sehemu ya utulivu na nguvu. Siyo lazima pesa wala mambo makubwa.

Ninacheka mambo mengi, mwenzako mambo madogo tu, hasa yale ya kawaida ya maisha. Kama utani wa ghafla au jokes ambayo haukutarajia, mtu anapojichekesha bila kujua. Siyo kumdharau bali ile hali ya kawaida tu. Pia hadithi fupi za kweli zenye twist ya kuchekesha. Kicheko cha mtu mwingine mara nyingi kicheko huambukiza. Unapata kuwa unacheka kwa sababu yule mtu mwingine amecheka na unajipata umecheka sana. Pia makosa madogo ya kibinadamu kama mtu kusema kitu tofauti na alichomaanisha. Si lazima ikuwe kitu kikubwa wakati mwingine hali yenyewe ndiyo inachekesha tu.

Huwa sipendi sana kusubiri kwenye mstari, wacha niseme ukweli, lakini lazima niwe na ile nidhamu. Kama nimechelewa na napata mstari ni refu sana, naweza kukaa kwenye foleni na kungojea ili niweze kufikiwa. Watu wengi sana hawapendi kukaa kwenye mstari na kungojea. Kuna hao ambao wanakuja wanaruka laini na hiyo si jambo la muhimu, hiyo si jambo njema kufanya. Ni vyema kukuwa na nidhamu na kuweza kungojea ili uweze kufikiwa kwa sababu baada ya siku kila mtu anaweza kuhudumiwa. So, ukiwa umechelewa, lazima ungoje kwenye mstari. Hakuna kupita watu wengine.

Napenda kuwasiliana kwa aina tofauti, tofauti, la kwanza ni uso kwa uso, ambayo ni muhimu sana. Mazungumzo ya ana kwa ana, ni bora kwa kuonyesha hisia, fahamu na kueleweka vizuri. Inafaa kwa mazungumzo yenye masharti nyeti, maelezo magumu au kujenga uhusiano wa karibu. Ya pili, napenda kutumia simu. Ni rahisi sana na haraka kuliko uso kwa uso. Inafaa kwa mawasiliano ya haraka, maelezo, madogo au kushugulika matatizo kwa haraka bila kusafiri. Namba tatu, ni napenda kuwasiliana kwa ujumbe wa maandishi, chat ama email. Unatoa muda wa kufikiria jibu, ni bora kwa taarifa rasmi, maelezo marefu au mawasiliano yasiwe ya dharura. Hasaram inaweza kuta kusiriwa vibaya kwa sababu haina hisia za uso kwa uso. La nne, ningependa anapenda kuwasiliana kutumia mitandao ya kijamii. Inafaa kwa kushirikiana habari, kuonyesha mawazo au kuunganisha na watu wengi kwa wakati mmoja. Lakini mara nyingine mawasiliano haya uwa hafifu na yasio rasmi. Kwa upande wangu, kama ningependa naweza kutumia sana, ile mawasiliano ambayo napenda kutumia sana, kati ya hayo ni ya uso kwa uso kwa sababu unaeza kuelezea mtu anafikiria nini ama anawaza anajibu aje ama ukiona pia hisia ya mtu wakati ambapo mnazungumza.

Ndiyo napenda sana kutembea kwa migu kwa sababu inasaidia mili yangu kufanya mazoezi, siyo kuketi tu mahali pamoja. So kwa hivo nikieza kutembea, nasikia viema, nasikia ni kama nimetulia kifikira pia. Kwa sababu unakuta nimeketi kama kwa ofisi kwa mda mrefu, huwa najipea ile break na naenda kutembea, ili pia damu iyeze kutembea mwilini. So ni viema sana kutembea ni hali ya mazoezi na pia inatuliza akili.

Kazini nashughulikia udhaifu wangu kwa njia chanya na ya kujijenga. Kwa mfano na kujitambua kwanza na kubali maeneo ambayo bado nahitaji kuboresha badala ya kuyaficha. Ya pili kujifunza na kuomba msaada. Ni kikuona udhaifu, fulani uhitaji kujifunza zaidi au kuomba ushauri kwa wenzangu au wakubwa wangu. Najifunza sana kufanya hivyo kuomba msaada. Pia, kueka mikakati. Kujiekea mpango wa kuboresha kama kupanga mda vizuri, kuandika majukumu, au kutumia zana za kazi kunisaidia. Nyingine ni kupokea marejesho au feedback. Nakubali maoni na kujenga kutoka kwa wengine. Ili nijue ninafanya nini vizuri na pia niboreshe nini. Pia kujiboresha hatua kwa hatua. Najua hakuna mtu mkamilifu. Hivyo, kujitahidi kuboresha udhaifu wangu taratibu bila kuathiri ubora wakazi. Kwa ujumla, naona udhaifu kama fursa ya kujifunza na kukuwa kazini na si kama kikwazo kwa upande wangu.

Napenda baadhi ya vinywaji tofauti tofauti vya baridi. Ya kwanza napenda juisi ya matunda. Juisi ya machungwa, ama zabibu, maembe, nitamu na yenye vitamini kidogo. Pia napenda soda ile ya fanta au sprite ama coca cola mara nyingi hutumika kwa baridi za kawaida. Na pia napenda maji ya baridi sana au ya chumvi kidogo, napendelea pale napohitaji kunywa cha kupooza bila sukari nyingi. Pia napenda chai ya baridi au kahawa baridi. Inafaa kwa watu wanaopendelea kinywaji kidogo cha kipekee na chenye ladha laini. Pia napenda ile inaitwa smoothies kwa kingereza mchanganyiko wa matunda na siagi ya karanga au maziwa wenye afya na ladha nzuri. Kuna vinywaji vya kiasili vya baridi kama pia humble infusions, hiyo ni ndimu ama tangawizi pia hupendelewa na pendalea na kitu cha kiasili zaidi.

Kwa kweli, kuna ma sehemu nyingi ya historia ambayo ningependa kutembelea. Sehemu ambazo zina hadithi nyingi, zinazovutia. Hapa ya nibaadhi ya sehemu ya historia ambazo ningeeza ku penda kutembelea. Misri, piramidi za giza. Inatoa historia za amani, zaidi, ya karne, elfu mbili, kabla ya kristo, na ni alama ya ustarabu, wakali wa misri. Roma kuna ile kolosium na forum ya kale. Mahali pa kushangaza pa kuona jinsi wazungu wakale, walivyokuwa, wanavyopanga maisha ya kila siku na mchezo ya umma. Pia kuna Athens ungiriki, Parthenon, kituo cha historia ya falsafa, sanaa na siasa za kale. Nyingine ni Jericho, Palestina, mjiwakale zaidi duniani. Unatoa fursa ya kuona historia ya mwanadamu, kuishi katika miji, iliopangwa kwa miongo mi elfu. Pia kuna Taj Mahal pale India. Si historia tu, bali pia ni kazi ya sanaa na mapenzi iliyojengwa katika karne ya kumina saba. Mijia kale pia ya China, mtu wa ukuta wa China inatoa historia ya ulinzi na utamaduni wa China pia.

Mara nyingi, chakula cha mchana kinategemea tamaduni, kazi na ladha zao. Ya kwanza, nge, napenda kula saladi na mboga mbichi. Ni rahisi yenye afya na huwa inatoa nguvu bila kuumia tumbo. Nyingine, napenda chapati ama keki za mkate ile sandwich. Ni rahisi kubeba kazini na niharaka kuliwa na inamchanganyiko wa protini, mboga na wanga. Pia kuna chakula cha moto kilichoandaliwa nyumbani. Kama wali na maharagwe, wali na samaki, au wali na nyama, mi hupendelea kwa wale wanao wanaopenda chakula kamili na chenye iko na nguvu pia. Chakula cha haraka pia ile ya fast food. Kuna chips, kuna pizza, kuna burger. Ni chaguo la haraka hasa kwa mtu, mtu ambaye ako na haraka haraka So wakati ambayo sina muda wa kupika huwa naitisha ile chakula cha haraka. Pia kuna ile mlo wa mchanganyiko mi huchangana wanga, protini na mboga kwa kiwango kidogo na nirahisi kuliwa.

Napenda sana mtu ambaye ni mwaminifu kwa kweli na wazi. Kukuwa mtu wazi na mwaminifu inafanya watu waweze kuamini mazungumzo na kufanya kazi pamoja kwa urahisi. Pia heshima. Kuheshimu wengine muda wao, mawazo yao na tofauti zao ujenga mazingira mazuri ya kazi au urafiki. Pia ukalimu wa moyo, kushirikiana bila matarajio ya malipo maramoja au kusaidia wengine bila kusita uonekana vizuri. Nyingine ni kusikiliza kwa makini, sio tu kuzungumza mbali pia kuelewa kwa kweli kile ambacho wengine wanasema. Pia ukalimu wa dhihiri. Kuonyesha shukrani na kuthamini juhudi za wengine, uongeza motisha na ufanya mahusiano kuwa imara. Pia uvumulivu na subra. Na watu wanaojaribu kuelewa hali kabla ya kukasirika au kutoa ukumu maramoja wanavutia sana. Nyingine ni tabia chanya na ya furaha. Kuwa natabia ya kucheka, kuwa mcheshi kidogo au kuleta hisia za furaha ufanya watu wajisikie vizuri kuzungumza nawe.

Napenda kucheza sana na watoto kwa sababu wanafuraisha na wanaleta furaha kicheko kila wakati. Pia inakuza ubunifu. Michezo ya watoto mara nyingi inaitaji kubuni haditi, kuunda vitu au kutumia mawazo mapia. Pia inaunda mausiano mazuri. Ukicheza inasaidia kuungana na watoto kuhisia na kuliweka moyo karibu. Pia inapunguza msongo wa mawazo. Michezo na vichekesho na watoto uondoa mzigo wa mawazo na hutoa hisia za furaha. Pia inafundisha na kuelemisha. Wakati unacheza na watoto, unajifunza madili, masharti, ya kijami, ushirikiano na ujuzi wa msingi kwa njia ya kufuraisha. Kwa kifubi kucheza na watoto ni njia ya kufuraha, kujenga usiano na kujifunza pia pande zote mbili.

Napenda sana mchezaji ama tuseme ni napenda mkimbiaji ambaye anaitua Eliud Kipchoge. Huyo ni mtu ambayo likimbia chini ya ile union challenge. Aliweza kukimbia chini ya masaa mawili na akaweza kuonesha kwamba kwa kingereza kuna msemo unasema yakwamba "No human is limited." Mtu anaweza kufanya jambo lake, ukieka akili yako kufanya kitu, unaeza fanya na utaweza utaweza kufaulu. Na ameweza kupata tuzo nyingi kwa sababu ya ile nidhamu ambayo ako nayo, ata wakati wa riadha, wakati ambayo ako nyumba yeye ni mfano mwema ambayo anatumika katika jamii.

Kupanga wiki ya kazi, unaitaji mchanganuo wa muda, kipa umbele, na lengo la kila kitu. I mean, kila siku. Hapa, ni njia yenye ufanisi wa kupanga wiki ambayo ya kazi yangu. Ya kwanza, naangalia ratiba, ya jumla. Naandika tarehe, na muda wa kila siku, wa wiki hiyo. Natambua mikutano, kazi zilizo na muda maalum, na majukumu yasio ya lazima. Cha pili, naweka kipa umbele. Natenga kazi, kwa dhafu, kwa fahari, ile ya muhimu na, ni ya haraka. Ama dharura, nafanya kwanza. Ya muhimu, lakini si ya dharura, napanga kwa muda maalumu. Enye siye muhimu lakini ni ya dharura, naweka, mtu mwingine afanye, au afanye haraka. Pia, yenye ambayo ni muhimu na si ya dharura, nafikiria na pia kuiondoa. Nyingine, nagawanya kazi kwa siku. Siku ya Jumatatu, kazi kubwa au changamoto zaidi, kwa kuwa nguvu ya umakini ni juu, mwanzoni mwa wiki. Siku ya Jumanne ama Jumanne, kazi ya, mchakato au kukamilisha majukumu ya nayo hitaji muda. Alhamisi, kazi ya ubunifu, au mkutano muhimu, pia Ijumaa, nathmini ya wiki, kupanga wiki ijayo na kazi ya mwisho. A, natenga, ingine natenga muda kwa mapumziko, na akikisha kila siku, kuna kupumzika kidogo, kama daka tano hadi kumi na tano, kila masaa moja au mawili. Na tumia, pia nyingine natumia zana za kupanga kalenda ya dilitali, ile google kalenda kwa kukumbusha mkutano na deadlines, pia orotha ya majukumu. To-do list. Kwa kila siku, ikijumuisha kazi ndogo na kubwa. Pia tathmini mwishoni, mwasiku na wiki. Angalia ni kazi gani nimaliza? Na nizipi zilishindikana? Na nizipi zinaitaji kufanywa wiki ijayo. Hii inanisaidia kuboresha, mpangilio na pia kuongeza tija.

Napenda mziki kwa sababu unanisaidia kueleza isia na kubadilisha hali ya moyo wangu. Aina ya mziki unayoipenda zaidi ni R&B na Afrobeat. Kwa sababu vina midundo laini, lakini pia vina ujumbe unaogusa maisha ya kila siku. Mziki huu unifanya nijisikie nikiwa huru, mwenye furaha na wakati mwingine unisaidia kutilia baada ya siku ndefu. Pia napenda kusikiliza gospel, ninapoitaji motisha au amani ya moyoni. Waimbaji wanaoimba kwa hisia, unifanya nihisi matumaini ya nguvu mpya kwa ujumla. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu nanisindikiza kazi yangu, safari zangu na nyakati za kutafakari. Mwimbaji ambae, bendi ambayo naipenda zaidi ni ya Kenya ambayo inaitwa Sauti Sol. Wanapenda kuimba nyimbo zao vyema zaidi. Na napenda kusikiliza mziki huu wakati wowote wa siku kama niko na muda. Na huwa najisikia vizuri sana wimbo zao zikiimbwa. Kwa sababu zinanipa motisha na naeza kuskia vyema hadi ara naeza kucheza hapa kule naposikiza bendi lao.

Napenda kusoma vitabu vinavyoniongezea maarifa na kunisaidia kukua binafsi. Aina ninazovipenda zaidi ni vitabu vya kujikuza, yani ile self-development. Kwa sababu, hunipa motisha, mbinu za kuboresha nidhamu na mtazamo chanya wa maisha. Pia napenda vitabu vya hadithi. Hasa vile venye ujumbe wa maisha au vinavyo akisi changamoto za kijamii. Kwa sababu, hunifanya nifikirie kwa kina na kujifunza kupitia wahusika. Wakati mwingine, mimi husoma vitabu vya elimu au taaluma. Hasa vinavyo husiana na kazi na ujuzi wa mawasiliano ili nijiboboreshe kitaaluma. Kwa jumla napendelea vitabu vinavyoniacha nikiwa nimejifunza kitu kitu kipya na pia kubadilisha kunibadilisha kiakili.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole ama ile kwa kingereza inaitwa fingerprint, ni rahisi na wa haraka kutumia. Hasa kwenye simu au kompyuta kwa sababu huniruhusu kufungua kifaa bila kuandika nenosiri kila mara. Pia naona ni salama zaidi kuliko nenosiri la kawaida kwa sababu alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu. Hata hivyo, huwa ninahakikisha nina njia mbadala ya usalama kama pin au nenosiri, endapo mfumo wa vidole hautafanya kazi. Kwa mfano, vidole vikiwa vimejeruhiwa au kifaa kikiwa na tatizo.

Napenda kufanya vitu vingi na marafiki zangu, napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye kufuraisha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi tunapenda kukaa na kuzungumza, kushirikiana hadithi na kucheka. Kwa sababu hiyo unifanya nijiskie huru na karibu nao. Pia napenda kutoka kutembelea au kula pamoja, kujaribu sehemu mpya za chakula au kunywa kinywaji tukipumzika. Wakati mwingine tunapenda kutazama filamu au kuskiliza mziki hasa tunapokuwa tunataka kupumzika bila kelele. Kwa jumla kinacho nifuraisha zaidi si mahali au shuguli bali ni uwepo wa marafiki na muda tunaoshirikiana pamoja.

Mcheza jibora wa mpira ya kikapu kwa maoni yangu ni Michael Jordan. Ndiye mcheza jibora wa mpira wa kikapu kuwaito kea. Ana kwanini nampenda mcheza jihuyu ni kuamba Michael Jordan. Ana nidhamu yake, bidii na ushindani wa hali ya juu. Hakuna tuu, hakuwa tuu na kibali, na kipaji. Bali pia alikuwa na moyo wakutokata tamaa na alijituma kila wakati kuwa bora zaidi. Mchezo wajabu ni naokumbuka vizuri mchezo wake wakihistoria wa flu game. Katika finali ya NBA ambako alicheza akiwa mgonjwa lakini bado akaongoza timu yake kushinda. Ulikuwa mchezo wa kushangaza na wakutia moyo sana. Ujuzi ninamuona akiwa nao, alikuwa na ujuzi mkubwa wa kufunga pointi, kuruka juu, yani dunking, ulinzi imara na uongozi. Pia alikuwa na uwezo wa kufanya mamuzi, sahihi, chini ya shinikizo kubwa. Navyojisikia nikimuona akicheza, kila mara nikimuona akicheza huwa na isi msisi mko, heshima na motisha. Halifanya mpira wakikapu onekane kama sana na unifanya niamini kuabidi ya kujiamini vinaweza kumfanya mtu awe waki pekee.

Napenda sana kupanda mlima. Kupanda mlima hunipa changamoto ya kimwili na kiakili. Na hewa inanisaidia pia kupumzika mawazo kwa kuwa karibu na mazingira ya asili. Na furahia sana kufika kilileni kwa sababu huwa inanipa hisia ya mafanikio na kujifunia ujuhudi. Pia napenda mandhari ninayoiona nikiwa juu ya mlima. Kuna hewa safi, ukimia na uzuri wa mazingira. Unifanya nijisikie uhuru na mwenye amani. Nishughuli inayonifanya nijifunze kuwa mvumilivu na kuthamini safari, siyo tu mwisho wa safari.

Kumbukumbu nzuri ambayo nakumbuka ni wakati wa mchezo wa shule. Nakumbuka tulipokuwa tukishiriki michezo kama mpira wa miguu au mbio za mwendo mrefu na furaha tuliokuwa nayo tulipokuwa tukishirikiana kama wenzangu. Hiyo ilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu na kujifunza umuhimu wa ushirikiano. Pia nakumbuka siku ya tamasha au sherehe za shule ambapo walimu na wanafunzi tulikusanyika kucheka, kuimba na kuonyesha vipaji vyetu. Kila mara nikikumbuka siku hizo, mimi ujaa na tabasamu kwa sababu zili nijaza maisha yangu na rafiki wangu furaha na kumbukumu za kudumu.

A ndio ni miwewai kusafiri kwa ndege, ilikuwa ni safari ya kusisimua na ya kipekee. Hasa wakati wakupaa na kutua, ambapo nilihisi mchanganyiko wa furaha na msisimuko kidogo. Nilifurahia kuona mandhari, kutoka juu, mawingu na mji ilionekana ikiwa mdogo sana. Safari ya ndege hunifanya nihisi kama ninaanza kurasa mpya na hunipa hamasa ya kuchunguza sehemu mpya na kujifunza tamaduni zetu tofauti.

Ndiyo ni menunua tikiti la tukio mara nyingi huwa kwa mkondoni au kwa maduka rasmi ili kuakikisha tikiti ziko halali na si za bandia. Ninapopata tikiti hizi mimi hujisikia msisimuko na hamasa kwa sababu ni ishara kwamba nitaweza kushiriki kwenye tukio hilo. Ama nitamasha la mziki, mchezo wa mchezo, au onyesho la sanaa. Pia husaidia kupanga muda wangu vizuri kabla ya ilo tukio ama mchezo kuanza.

Wakati walikizo, napenda kujistawisha kwanjia ambazo zinanifanya nipumzike na nijiburudishe pia. Nakwanza napenda kusafiri au kutembelea sehemu mpya, kuona mandhari, tofauti, tamaduni au maeneo ya asili. Inanifanya niongeze mtazamo wa na kufurahisha maisha. Ya pili, napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki, kwa sababu inaniwezesha kupomzika kiakili na kufurahia wakati wangu wa binafsi. Pia la tatu, napenda kukaa na marafiki au familia, kushirika muda wa furaha na kucheka pamoja, kuna nifanya nijisikie furaha zaidi. La nne, napenda kutenda mchezo au katika mazoezi. Kama kutembea, kuongea au michezo ya nje, hunisaidia mwili na akili kuishi kwa afya. Kwa ujumla, napenda likizo ambazo zinafanya ni sahau stress na kazi na niongeze furaha wa amani ndani yangu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira ya asili. Sehemu zilizo na hewasafi, miti au karibu na maji. Hunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye amani, ya moyo. Ninapenda mahali ya ambapo sipa kelele, nyingi, ili niweze kufikiria, kupumzika au kusoma. Hata hivyo, wakati mwingine, napenda pia mahali penye watu na shughuli. Kama kahawa tulivu au sehemu za burudani. Hasa, ninapotaka, kubadilishana mawazo, au kucheka na marafiki. Kwa ujumla, napenda mahali palipo na uiano kati ya utulivu, na maisha. Kulingana na hali ya moyo wangu.

Napoanza kazi, mimi hujipanga namna hii ya kwanza napanga kazi ya siku. Naangalia kazi zilizoko na kueka vipaumbele, kulingana na umumu na muda wa kuzimaliza. Hii hunisaidia kuanza kwa utulivu na kwa mpangilio. Ya pili, napenda kukagua barua pepe au ujumbe muhimu kutambua mambo yanayoitaji majibu ya haraka ili nisishindwe na muda. La tatu, napenda kuzidisha umakini, kujiweka mbali na usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii ili kuanza kazi kwa umakini kamili. La nne ni kuanza na kazi muhimu au changamoto. Mara nyingi napenda kuanza na kazi ngumu au muhimu kwanza kwani nikiwa na guvu mwanzoni mwa siku ni raisi kuimaliza. Kwa kifupi nangesema kuanza kazi kwa mpangilio, utulivu na umakini ili siku yangu iwe ya tija na mafanikio.

Kukaribisha wafanyikazi wapya, napendelea kufanya hivyo kwa njia ya kirafiki lakini yenye heshima ili wahisi wanakaribishwa na wanathaminiwa. Na kama ya kwanza ni kuwapa salamu, natabasamu na kuzungumza kwa maneno mazuri kama karibu au furahia siku yako kazini. Ya pili ni kutoa mwongozo wa awali, kuwafamisha mahali pa kazi, taratibu na rasilmali, zinapopatikana ili, waweze kuanza kwa urahisi. La tati ni kuonyesha usaidizi, kuhakikisha kuwa wapopande zao kama watahitaji msaada au kujua lolote kuhusu kazi. Na la nne ni kuunda mazingira ya ushirikiano kuwahamasisha, kujiunga na timu, kushirikiana na wenzao na kuzungumza bila hofu. Njia hii inafanya wafanyikazi wapya wahisi wanakaribishwa, wanathaminiwa na wanapewa motisha ya kuanza kazi kwa ari.

Ndiyo naifadhi vitu vya thamani kwa kawaida mimi huchagua vitu vyenye maadili ya kibinafsi au ya kifamilia. Kama fedha, nyaraka muhimu, kama kitambulisho au cheti au zawadi zenye kumbukumu maalum. Nahakikisha vinawekwa mahali salama kama kwenye sanduku la salama au sehemu ambayo ni vigumu kufikiwa ili kulinda usalama wake. Pia mara nyingi mimi hujumulisha kumbukumu ya kidogo juu ya thamani ya kile nilichohifadhi ili niweze kuithamini kwa muda mrefu.

Wakati wa furaha, kuna njia nyingi ambayo napenda kujifurahisha, kulingana na kile, nachopenda. Ya kwanza ni kushirikiana na wengine. Kushiriki furaha na marafiki au familia, kucheka, kuzungumza au kulapa moja. Pia, kuna muziki na kucheza. Kusikiliza muziki ninaupenda au kucheza, kuna inanichangamsha sana. Pia, najizawadi. Kununua kitu kidogo, unachokipenda au kujipa mapumziko maalum. Pia, nafanya kile kitu ambacho, napenda kufanya ile hobby yangu kama mchezo, kusoma, kupika, kuchora au kuandika. Nyingine ni kwamba, napenda kumshukuru mungu na kutafakari, kutambua chanzo cha furaha na kushukuru huongeza amani ya moyo. Pia napenda kutoka nje kutembea kuenda ufukweni, bustani au mahali panapokupa utulivu. Pia napenda kuwafurahia wengine. Wakati mwingine, furaha huongeza zaidi unapofurahisha mtu mwingine. Furaha huwa tamu zaidi ukifurahia kwa njia inayolingana na moyo wako.